Je chakula kinaeza kubeba kumbu kumbu na furaha ya maisha chakula ninacho kipenda zaidi ni mbuzi choma na chipsi hasaa ni napo kila kwenye mikahawa kwa sababu ni kitamu sana Mara kwanza nilikila chakula hiki ilikuwa nyumbani wakati wa sherehe ambapo baba yangu alinijulisha chakula hiki Mara ya mwisho kukila ilikuwa jana.